Mimi binafsi napenda sana filamu za kihistoria pamoja na filamu za kisasa zinazohusu teknolojia. Filamu za kihistoria univutia kwa sababu unionyesha maisha ya zamani, utamaduni, mavazi na namna watu walivyoishi katika enzi tofauti. Napenda kuona jinsi historia inaelezwa kupitia hadithi za mapenzi, siasa au maisha ya kila siku. Mfano mzuri wa aina hii ya filamu ni Bridgerton ambayo inaonyesha maisha ya zamani kwa njia kuvutia na ya kipekee. Filamu kama hizi hunifanya nijisikia kama nimerudi nyuma katika mda Pia napenda filamu za kisasa zinazohusu teknolojia kwa sababu zinaonyesha maendeleo ya dunia ya leo na changamoto zinazokuja na uvumbuzi mpya. Filamu hizi ya hunifanya kufikiria kwa kina kuhusu mstakabadhi wa binadamu, matumizi ya teknolojia na jinsi teknolojia inavyobadilisha maisha yetu. Kwa jumla, napenda filamu ambazo zinanifundisha kitu kipya, zinaniburudisha na kunifanya nifikire zaidi kuhusu historia na dunia ya sasa.

Mimi binafsi sipendi kuvaa vipuli. Mimi ni mtu anaependa kuonekana kwa mtindo wa asili zaidi. Ingawa nimewahi kujaribu kuvaa vipuli hapo awali, niligundua kuwa kuvitunza ni changamoto kubwa kwangu. Mfano, mashimo ya masikio yangu yalikoya yakiziba mara nyingi kwa sababu sikuwa navivaa mara kwa mara. Hilo linilifanya ni jisikie usumbufu na kukata tamaa ya kuendolea kuvivaa. Ingawa napenda jinsi vipuli vinyavoweza kumfanya mtu aonekane mzuri na kuvutia swala la matunzo hunifanya nifikirie mara mbili Mimi napenda vitu visivyo hitaji matunzo mengi na vinavyofanya nijisikie huru Kwa hiyo, kwa sasa, nachagua kuendelea na mtindo wangu wa asili Hata hivyo, bado naviangalia vipuli kama vitu vizuri na vya kupendeza Ingawa si sehemu ya mtindo wangu wa kila siku.

Nilizaliwa na kukulia kijijini mashambani mwagharibi ma Kenya. Mahali palipokuwa na utulivu mwingi na maisha ya amani. Mazingira ya likuwa safi na watu waliishi kwa mshikamano tofauti na maisha ya mji mkubwa yenye kelele. Kijijini kulikuwa na vitu vingi vya kuvutia kama mashamba, niti na mifugo. Watoto tuliyopenda kucheza nje tulikimbia mashambani na kufurahia uhuru wa asili bila wasiwasi. Na kumbuka vizuri maisha ya utotoni mwangu, haswa kucheza na marafiki kusaidia wazazi, kazi ndogo ndogo na kusikiliza hadithi jioni. Hayo ni kumbukumbu ambazo hunifanya ni tabasamu kilininapo ya kumbuka. Kijiji changu kilijulikana kwa kilimo na maisha ya amani, watu wengi walitegemea kilimo kama shughuli yao kuu ya kila siku. Ningependa kurudi tena huko wakati wa mapumziko ili ni pumzike, kuona familia na kufurahia utulivu wa kijijini.

Mimi husuka mtindo fulani wa nywele maramoja kwa mwezi. Nikiwa nimesuka mtindo huo hudumu kwa muda wa mwezi mmoja. Baada ya huo mwezi kuisha nabomoa ili kupumzisha kichwa. Mimi huziosha na kuzipaka mafuta nywele zangu kisha nashuka kwa mstari ya kawaida kwa muda wiki mmoja hadi mbili. Kipindi hicho cha wiki moja au mbili ni cha kuzipa nywele zangu muda wa kupumzika ili mvutano uliokuwepo wakati wa kusuka upungue. Baada ya hapo, naweza kuamua kusuka tena au kuvaa wigi kwa muda wa mwezi mmoja. Wakati nimevaa wigi, bado naendelea kutunza nywele zangu kwa kuosha na kuzifanya mtindo rahisi isio na mvutano mwingi. Kwa kuwa nywele zangu ni nyembamba nachagua mtindo isio na mvutano au mzito mwingi. Sielekei kusuka mitindo mzito kwa sababu inaweza kudhoofisha nywele zangu. Kwa ujumla, napenda mitindo inayolinda nywele zangu na kuzipa afya bora.

Mimi kwa kawaida hujihisi kuwa na wasiwasi kidogo kabla ya kufanya wasilisho, hasa nikisimama mbele ya watu wengi. Wakati mwingine huogopa kufanya makosa au baada ya kuanza kuzungumza, huanza kujiamini taratibu. Ninapokuwa nimejiandaa vizuri, wasilisho hunipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu na kuonyesha kile nilichojifunza. Kadiri ninavyoendelea kufanya mawasiliano mara kwa mara ndivyo ninavyozidi kuzoea na kujisikia huru zaidi. Kwa jumla, ingawa wasilisho hunipa changamoto, pia hunisaidia kujenga ujasiri na uwezo wa kuwasiliana vizuri na watu wengi.

Mimi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia yangu. Mara nyingi hualika pia marafiki wachache ili kusherehekea pamoja kwa furaha. Napenda sherehe rahisi yenye amani na vicheko si lazima iwe kubwa. Sherehe nyingi ya siku yangu ya kuzaliwa huandaliwa nikiwa na familia kwani hunifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa. Hata hivyo, uwepo wa marafiki hufanya sherehe iwe ya kufurahisha zaidi. Sherehe ya siku ya kuzaliwa ninayokumbuka na kuipenda zaidi ni ile niliofanya nikiwa na umri wa miaka minane. Nilialika marafiki zangu tulicheza, tukacheka na tulifurahia sana siku hiyo. Napenda pilau na keki ya ladha ya strawberry ambayo hunifurahisha sana kile ninapoikula siku yangu ya kuzaliwa. Kwa siku yangu ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokea zawadi kama simu mpya au kifaa chochote cha kiteknolojia ambacho kitakuwa na manufaa kwangu.